Ninapendelea t-shirti kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafanya ni jisikie huru. Inaendana na mazingira mengi ya kila siku hasa wakati wa mapumziko au shughuli zisizo rasmi. Pia ni starehe na inaruhusu kusonga kwa urahisi bila kujisikia kubanwa. Pia naipenda wakati ambapo kuna jua kali.

Ninashirikiana na timu kwa kusikiliza mawazo ya wengine kwa makini na kuheshimu maoni yao. Pia napenda kuwasiliana wazi ili kila mtu aelewe lengo letu. Nikipewa jukumu nalitekeleza kwa wakati na nikiwa tayari kusaidia wenzangu pale wanapohitaji. Ninaamini kufanya kazi kwa timu kunahitaji ushirikiano, uvumilivu na kusaidiana ili tufikie matokeo mazuri.

Ninaoga mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni. Asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa msafi na mwenye nguvu. Na jioni hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za siku nzima. Kuoga mara kwa mara hunifanya nijisikie vizuri, nikiwa msafi na mwenye kujiamini. Pia kuoga kila siku inanisaidia ninukie vizuri.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist, Cha pauulo Coelho. Nina kipenda kwa sababu kinafundisha kuhusu kufuata ndoto zako na kutokata tamaa maishani. Ni hadithi yenye mafunzo ya maisha, na ina nipa motisha kila ninapokisoma. Muhusika ninayempenda zaidi ni Santiago kwa sababu ni jasiri na ana amini katika ndoto zake. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu. Ndio, ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu anaandika kwa njia rahisi lakini yenye maana kubwa sana.

Ndio, nina ndege wa kufungwa nyumbani nawaangalia kila siku kwa makini nikihakikisha wanapata chakula bora na maji safi. Pia nawapa muda wa kucheza na kuruka ndani ya kibanda chao. Napenda sana kuwaona wakiwa na furaha, wakicheza na kuimba kwa sababu hunipa amani na furaha kubwa nyumbani. Ndege hawa pia hunifanya nijisikie karibu na asili na kunifundisha kuwa na uvumilivu na upendo wa wanyama.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio na utaratibu. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu, kisha ninaweka mukhutasari wa muda au lengo la ripoti. Baada ya hapo, ninaandika sehemu za utangulizi, maelezo kwa kina na hitimisho kwa uwazi. Mwisho, nakagua ripoti kuhakikisha hakutakuwa na makosa na kila kitu kiko sawa.